Ndiyo, ninapenda kula popcorn. Badala ya kuzitengeneza ama kununua pale dukani, mimi huweza kuzitengeneza nikiwa pale nyumbani. Njiaya kutengeneza popcorn ni rahisi sana manake, unanunua zile mahindi za kutengeneza, kisha unakuja kutayarisha. Hebu ni kuelezee njiaya kuweza kutayarisha popcorn. Ukiwa na zile mahindi paleza kutengeneza zile popcorn, unaweka mafuta kwenye sufuria, mafuta ya kutosha, ila ukieka mafuta kidogo, popcorn zako hazitaeza kuiva vizuri, zitaungua na zita kuwa ngumu. Hivyo basi, unaeka mafuta ya kutosha, kisha kwa yale mafuta unaweka chumvi, kisha unakoroga vizuri yale mafuta na ile chumvi ieze kushika na vizuri, kisha unapima kiwango cha cha popcorn ambacho, yale mahindi ya popcorn ambayo unataka kutengeneza pale, kisha unayaweka ndani ya yale mafuta pamoja na chumvi. Kisha unakoroga ili, ile chumvi ieze kushika popcorn. Akisha unaeka kwa moto kisha unafunikia moto unaeka moto wachini kabisa manake ukieka moto wajuu uta utafanya ziungue kama bado hazijaiva pia vilevile ukieka moto wachini zita kuwa yaani zita kuwa ngumu na zita chukua mda mrefu kuiva hivyo basi itaharibu zile popcorn unaeka le tunasema low medium yani sii mdogo sana sii mwingi sana upo hapo katikati chini kisha unafunikia popcorn zinachukua dakika kama sita ama tano hivi kuweza kuiva na zina umuhimu mwingi sana mwilini nafanya kula popcorn wakati ampapo ninafanya kitu kama kutazama filamu wakati ninaangalia movie pale usiku iwe ni comedy iwe ni action iwe ni romantic movie ama drama yaani movie yoyote ama filamu yoyote pale naeza kuweka popcorn zangu pale kwenye kwenye sahani na nikaeza kuenjoy wakati ninatazama filamu zangu pale popcorn pia ni muhimu wakati mtu anasafiri kama unataka kufanya nini kuenda kama unanjoy bila kubeba vitu vingi vya kutafunia unaeka popcorns pale kwenye karatasi ama kwenye kakijiba kuli chako pale kisha wakati unasafiri unaenda ukifanya kula ikiwa kama snack Nikitengeneza popcorn pale nyumbani huwa ninabebea marafiki zangu pale kazini na pia familia yangu wakati ambapo ninasafiri kwenda nyumbani.

Ninapokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa njia tofauti tofauti. Kila siku ninapokua naishi kwenye jamii pale kazini, kwenye madukani, kwenye nyumbani. Ninatangamana na watu tofauti tofauti. Hivyo basi ni vizuri kuweza kupokea maoni ya watu wengine kwa njia ambazo zinafaa. Kitu ya kwanza ambacho ninakifanya ni kuweza kusikiza vizuri na kuweza kuelewa. Yaani ile tunasema being a good listener. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho, ninakifanya ili kuweza kupokea maoni vizuri. Manake, ninaposikiza vizuri hivyo basi pia mimi ninaweza kujibu kwa urahisi na vizuri. Hivyo basi, kuna kuwa na effective communication kati yetu wawili. Na njia nyingine ambao ninatumia ili kuweza kupokea maoni mwenzangu. Yaani ninajaribu kuelewa ni kitu gani, yani after nimesikiza vizuri, naweza kuelewa na kuheshimu mtazamo wa mwenzangu. Hivyo basi inamaanisha kwamba, wakati mtu ananielezea kitu naweza kujaribu kuki, kukielewa kwa undani ili niweze nijue ni vipi tutaweza kusaidiana wakati tunaweza ku communicate. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kueza kuchukua mambo ambayo ni mfunza. Kumbuka kwamba watu tofauti wana maoni tofauti tofauti. Na kila mtu ana ule mtazamo ambao anauwona ni mzuri ama ni mwema kwake na aneza akautumia. Hivyo basi, ninaeza kuchukua yale maoni na ninaeza kujifunza nayo. Kumuka kwamba watu wanamaoni tofauti. Kwa mfano pale kwenye simu kwenye social media unapata kwamba kuna post ambayo mtu ameweka anauliza pengine mtazamo wa watu. Kisha pale kwenye comment section watu wamejaa na mitazamo tofauti. Kuna watu ambao maoni yao ni chanya, kuna watu ambayo maoni yao ni hasi yaani negative. Hivyo basi, unachagua maoni ambayo ni mazuri na kisha ninaweza kujifunza nayo. Na kitu kingine ni kuweza kujibu kwa heshima na uwazi. Wakati ambapo mtu anatoa maoni ama wakati tunazungumza kuhusu maoni, ni vizuri kuweza kujibu mtu mingine kwa heshima na uwazi. Yaani unakua clear and precise, hivyo basi mtu mingine hawezi akachukulia maoni yako, ama wewe usichukulie maoni ya mtu mwingine kwa njia ambayo ni negative. Ama njia hasi hivyo basi, inakua ni rahisi kuweza kuelewa maoni ya mtu mwingine na kujaribu kujua ni kitu gani huyu mtu anaweza, alikuwa anaweza kupass across. Maoni ya mtu ya mtu yanalingana na jinsi ambavyo mtu anafikiria. Kia mtu anafikiria vitu na dimension tofauti tofauti hivyo basi. Ni vizuri kuweza kuelewa na kuchukulia maoni ya watu tofauti kwa njia tofauti na kulingana na ubinafsi wa mtu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa njia tofauti. Njia moja ambayo ninatumia ni kuweza kutambua na kuondoa vikwazo ili kulahisisha. A vikwazo ni baadhi ya vitu ambavyo vinafanya kazi kuwa ngumu sana. Hivyo basi huwezi kufanya kazi kwa urahisi. Wakati unaondoa vikwazo kwenye kazi yako unarahisisha kazi. Yaani ile kazi yako inakuwa simple. Hivyo basi unaeza kufanya kazi kwa haraka haraka bila kitu ambacho kinakuzuia. Kitu kingine ama mchakato mwingine ambayo ninafanya ni kurahisisha utaratibu na mifumo. Yaani kutafuta njia ambazo ama research. Ama kufanya research ya kutafuta njia ambazo ni rahisi. Ambazo naeza kuvitumia kwa virahisi. Ili niweze kufanikisha ama niweze kufanya kazi yangu kwa urahisi. Kumbka kwamba the more unafanya research kuhusu vitu ambayo unatumia, ndiyo inakuwa rahisi kuweza kufanikisha vitu. Kama kwamba, si kama kwamba hujafanya research. Kama umefanya research inakuwa ni rahisi sana kuweza kufanikisha kitu ambacho unakifanya. Mchakato mwingine ama kitu kingine ambacho ninakifanya ni kutumia teknolojia na zaidi. Kumbuka kwamba kwa siku za usoni teknolojia imekuwa mingi sana. Kumekuwa na programu nyingi sana kama Google, kama Canva, kama Chrome, kama Microsoft Word, kama Microsoft Excel Yaani vitu vimekuwa vingi sana ambavyo mtu anaeza kutumia ama teknolojia ambayo unaeza tumia ama tools ambazo unaeza kutumia ili kurahishisha kazi Hivyo basi wakati ninataka, ama nataka kuboresha kazi yangu, ama mchakato ambao ninafanya ili kuweza kurahisisha kazi yangu, ni kuweza kutumia teknolojia ili kufanya research ya kwangu kwa njia ambayo inafaa. Kitu kingine ambacho ninakifanya, ni kufanya majaribio na kurekebisha ili bora. Kabla ya kuweza kusubmit ile kazi yangu, ninafanya majaribio ama ili test ya zile kazi zangu. Hivyo basi wakati ninasubmit ile kazi ninakuwa nimesubmit kitu kizuri, kitu ambacho nimekifanyia research, kitu ambacho ninakielewa. Hivyo basi inakuwa ni rahisi sana kwangu wakati ninafanya kazi ama kuweza kufanya test ni mchakato mmoja ambayo ninaeza kutumia wakati ninafanya kazi zangu pale. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kufuatilia na kutathmini matokeo ili ku endelevu. Yaani after nimefanya hizo vitu zote zote, naeza kufuatilia yale matokeo yangu. Je, matokeo yangu yalikuwa chanya? Ni kitu gani nilifanya tofauti ama ni kitu gani sikuweza kukifanya vizuri Hivyo basi yaani kulingana na matokeo yangu. Matokeo yangu ni mazuri ama ni mabaya. Hivyo basi, hicho kitu kitaeza kunieleza kama nilieza kufanya kazi kwa jinsi ambayo inafaa. Ama mchakato ambayo niliutumia kama niliweza kuutumia kwa njia ambayo inafaa. Kitu kingine ni kuweza kufundisha na kuhamasisha ama ushirikiano zaidi. Kumbuka kwamba, mtu hawezi kufanya kazi peke yake. Pale kazini, kuna watu wa departments tufauti tufauti. Hivyo basi, kuna kazi ambazo huwezi ukafanikishwa ukiwa peke yako lazima, uweze ukashirikisha watu wengine, ama muwe na ile teamwork. Ile kazi yako, ieze kufanya nini? Iweze kutimia kwa jinsi ambavyo inafaa. Hivyo basi, mchakato ambao ninautumia mwingine, ni kuweza kutumia ile teamwork. Hivyo basi, kazi yangu inakuwa rahisi. Manake kila mtu ana mawazo tofauti. Hivyo basi inakuwa ni rahisi sana nikitumia teamwork manake kila mtu ataeza kutoa idea yake pale. Hivyo basi hiyo, hayo ni baadhi ya michakato. Ama ni michakato tu ambayo ninatumia pale kazini wakati nina kazi ambayo ninaifanya.

Mimi ni mtu wakuwahi, sipendi kuchelewa. Ikiwa kuna kitu ambacho tumelazimika ama tumeelewana na mtu kwamba tunafaa kukifanya kwa wakati fulani ama saa fulani, mimi huwa ninamikeshua kwamba nimefika hapo kwa wakati ambao unafaa. Kufika mapema ni kitu muhimu sana na ni muhimu kwa njia zifuatavyo. Kufika mapema kunaonyesha nidhamu. Wakati ya ambapo mumepangana na mtu pengine mnafaa kupatana saa saba za mchana na uweze kufika kwa wakati huo. Inaonyesha kwamba unanidhamu na una uaminifu hivyobasi huyo mtu anaweza akakuamini na ueza ukaaminika. Kufika mapema mahali ambapo mumeelewa ni nidhamu na inahitaji kiwango kikubwa sana cha self-respect ama self-discipline ili kuwa mtu wakuweza kukosa kuchelewa ama mtu wakuwahi mahali kwa wakate ambo mmeelewana kitu kingine ama umuhimu mwingine wakuwahi ni unapata muda wakujiandaa na kupanga. Kwa mfano munaelekea kwenye meeting ama kwenye mkutano fulani na munafaa kuna vitu ambavyo munafaa kuvizungumzia pale. Wakati ambapo unafika mapema ama uneza kuwahi, uneza kujianda pale, uneza kusoma zile minutes ambazo munafaa msome, uneza kuanda notesbuku zako, kuaanda kalamu yako na pia kuweza kuaanda akili yako wakati umefanya kuwahi ama kufika mapema unweza pia kuandaa akili yako iyeze kuelewa ama iweze kujua kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika kitu cha muhimu. Umuhimu mwingine wakuwahi ni kwamba, uneza kuepuka msongo wa mawazo na haraka hara wakati umewahi ama wakati uko on time, unafanya vitu yako vizuri hauwezi kufikiria kwa haraka ama kwa njia nyingi nyingi kumbuka kwamba wakati unafanya vitu kwa haraka haraka chances za kufanya vitu kwa njia ambayo inafaa iko juu manake unafanya hiki unafanya kile yani unafanya vitu kwa haraka hivyobasi inakua ningumu sana kuweza kuondo ule msanga wa mawazo. Unapata kwamba vitu viyako vimeweza kuenda kwa njia ambayo isiofaa. Yani vitu vyako vimeweza kwenda vibaya kwa sababu haukuwahi umechelewa. Hivyobasi unafanya vitu kwa haraka hivyobasi unapata vitu vingine umeweza mpaka kuomit vitu muhimu kwa ile harakati ya kufanya vitu haraka haraka. Umuhimu mungine wakuhahi ni kwamba unaongeza tija na ufanisi kazini. Unawahi ama unafika kazini mapema kumbuka kwamba sio wewe peke yako uko pale kazini, kuna colleagues wengine pale kazini. Hivyo basi wakati unafika mapema ama wakati unawahi pale, unweza kuongeza ile tijeni, yani ule moral wako uneza kuwa juu Andai kukifika kama umechelewa Unaanza kutafuta vitabu vyako kutafuta vifaa vyako vya kazini hivyo basi unafanya vitu kwa haraka Lakini wakati umewahi mpaka ule morale Unaeza kuwa ju na by the end of the day unapata kwamba ukona ufani si ama kazi ambayo ulikuwa unafaa kuifanya umeeza kuitimiza kwa njia ambayo inafaa kitu kingine ni kuweza kujenga uhusiano mzuri na wenzako kumbuka kwamba wakati unawahi pengine mumepanga kwamba munaenda safari na mnafaa kupatana mahali fulani wakati ambapo umeweza kufika kwa wakati ambao unafaa unaeza kujenga uhusiano mzuri Hakuna mtu ambaye atatoka hapo kama amekasirika. Kumbuka kwamba, pengine ni mahali mbali ambapo mlikuwa mnafaa kwenda. Utapata kwamba, umeeza kukasirisha watu kwa sababu umefika kama umechelewa. Hivyo basi, kuwahi kuna saidia kujenga uhusiano mwema na wenzako. Mimi ni napenda, ama mimi sii mtu wa kuchelewa. Mimi ni mtu wa kuwahi na kuweza kukeep time.

Ninapenda kusoma gazeti ama kupata habari zangu kwenye gazeti na pia ninapenda kupata habari zangu kwenye mtandao. Gazeti ni muhimu sana manake wakati ninasoma zile habari pale ninaeza kupata habari za hivi punde ambayo inaeza kuandikwa pale kwenye gazeti yaani na inaexplain deeply yaani kwa undani sana. Na hivyo basi, kama kuna maswala ya kisiasa ya kijami ambao unahitaji kujua mtu, ama ninahitaji kusoma, ninasoma pale kwenye gazeti. Umuhimu mwingine wa kusoma news ama habari kwenye gazeti, kumbuka kwamba zile news ambazo zimeekwa pale gazetini zimeandikwa kwa undani. Sio nisa mbazo zimepitiliwa juju hapana ni news ambazo zimeandikwa kwa undani tena vizuri Hivyo basi unaeza kupata taarifa kamili na kwa ujuzi mwingi sana Yaani imekua explained kwa ujuzi sana kitu kingine ni kwamba unaeza kufahamu matukio ya kitaifa na kimataifa gazeti pale kuna section ambao inakuanga imeandikwa news za kitaifa amba news ambazo zinaendelea kwenye taifa, kwenye jiji, kwenye mitaa na pia kuna habari ambazo zinaendelea kwenye kimataifa so basi ukisoma gazeti utaeza kuelewa nambari hizo za kitaifa na pia za kimataifa kitu kingine ni utaeza kuboresha ujuzi wa lugha na ufahamu kumbuka kwamba gazeti ni kitu professional ama ni kitu ambacho kinaandikwa lugha fasaha Ukisoma gazeti za kiswahili, utaweza kuongeza yale marifa yako ama kuongeza ufahamu wako pungine waluga ya kiswahili ama ufahamu wako waluga ya kingereza. Ibebasi ni vizuri kusoma habari kwenye gazeti. Pia kusoma habari mtandaoni, kuna umuhimo mungi sana. Ibebasi, punde na kwa haraka. Kama kuna kitu ambacho ni haraka, sasa hivi ni online ama social media. Kitu kinapo tendeka tu hivi kisha chapisho kwenye mtandao vyo basi wakati unataka kupata habari kwa kamili ama kwa haraka haraka unangalia pale kwenye mtandao wakijami. Kitu kiengene uneza kufikia vya nzo vingi vya habari kumbuka pale mtandao ni kila mtu yuko online na kila mtu aneza kuwa mtu wa kuandika habari vyo basi uneza kupata vya nzo vingi vya habari kumbuka kwa pa kama ni sturi moja imeza kue kwa na watu tofauti. Uteheza kujua ni mtu gani kwa eni uteheza kujua story kwa undani manake imendiko na matu tofauti na wakikila mtu amereza kuexplain vio basi uteheza kujua ni news gani ambayo ni ya ufasaha zaidi. Akitu kingine ni unaeza kuelewa mitazamo tofauti na uchambue ya mtandao wa kijamii kuna hile comment section ambayo watu wanatumia pale kueza kukomment vio basi uteheza kuelewa zaidi. Watu wakikomend pale wateza kuchambua yobasi utahiza kuelewa news ni ya inagani na nikitu gani kilichokuwa kikitendeka kitu kingine ni kwamba unongeza ujuzi wa teknolojia na utafiti wakati unangalia habari pale kwenye mtandao wakijami kumka kwamba unongeza ujuzi wako wakiteknolojia na unaheza kujua kutumia vitu ambavyo ujawahi kuvitumia hata hivyo kuna hasara za kueza kuangalia habari kwenye mtandao Kitu cha kwanza ni unapata tarikosha Yani unapata habari ambazo ni fake Yani tunasema yule fake news kwa urahisi bila ukisoma mtandaoni kila mtu wamechapisha niusivyo basi ningumu kujua ni mtu gani anasema ukweli Ama ni news gani ambayo siyo fake na news gani ambayo ni mzore Kitu kingine ma disadvantage ama changamoto nyingine ni kweza Kwa kwamba pale kwenye mtandawa kijamii kila mtu yuko pale Kila aina ya watu kutoka jamii tofauti tofauti vyo basi Unapata watu tofauti wanachapisha habari tofauti tofauti vyo basi inakua ni ngumu sana kueza kujua ni mtu gani anasema ukweli Kitu kingine ni unaeza kutumia muda mwingi sana mtandawoni na iyo inakua ni mbaya sana si mizuri kutumia muda wako sana mtandawoni vyo basi Minu napena kusama gazeti na pia kuona habari mtandaoni lakini nakuwa kiafu.

Ninanjia nyingi ambazo ninasherehekea mafanikio ya timu yangu. Nanjia ya kwanza ni kuweza kutoa pongezi na shukurani kwa timu ili kuonyesha dhamani yao. Wakati timu am a timu ambayo unafanya nayo kazi imeweza kufanya vizuri, lazima uweze kuwasherehekea na ku kuonyesha kwamba wamefanya vizuri. Ifyo basi, wale watu wanaeza kujiamini na kuona kwamba ni wathamana pale kwenye ile kazi ambayo wanaifanya. Kitu kingine ni kueza kufanya sherehe ndogo ya chakula kwa pamoja ilikuunga ni timu Wakati ambapo kuna project ambayo mlikuwa mkifanya na imeeza kufanikiwa ni vizuri kueza kuandaa chai ama kuenda coffee date ili kueza kusherehekea na kuleta timu pamoja ilikuweza kujadiliana na kuweza kufrahia zire stragu ambazo mulie mulieza kuende kuenda nazo pamoja na kisha mukaweza kupata mafanikio kitu kingine chakweza kusherehekea ni kueza kuunda kumbu kumbu za pamoja wakati ambapo mko pale muna sherehekea ama muna kula chakula cha pamoja ni vizuri kueza kuchukua picha, kupika video na kueza kucheza, kucheka Hili kweza kufanya nini? Kweza kutengeneza zile kumbu kumbu, ambazo mtakua mkiona pamoja na timu ili kuona yale mafanikio ambayo mulieza kuaf kuyafanya. Kitu kingine ni kushirikisha timu katika kupanga sherehe, wakati ambapo timu imefanya vizuri ni, ama imefanya kazi kwanjia ambayo inafaa, imesabmit project kwanjia ambazo zinafaa. Ni vizuri kuweza kushirikisha ile timu kupanga chakula Yani waweze kuwa engaged pia wenyewe ili Wajione kwamba ni wathamana waeze kusherehekea waweze kujua kwamba kuna kitu ambacho walikua wanakifanya Kitu kingine ambacho naeza kukifanya ni kwamba kufanya shuguliza kuji Hii inamaanisha kwamba watu wanatengeneza Upowa kitu kama team building hii inafanya kwamba watu wanatoka na kuenda mahali pamoja na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Yani ile team building ni iza kuonyesha ama kuongeza kule kusherehekea kwa timu pamoja. Kitu kingine cha kuweza kufanya ni kuweza kutoa zawadi au motisha wakati timu imefanya vizuri ama kuna kazi ambazo zilikuwa zinafaa kufanyika. Na kuna kitu ambacho kilifanyika na kikaenda ya vizuri ni vizuri kweza kutoa zawadi ili kweza kuwapa motisha ama kuonyesha wale watu ni wadhamana Wakati una wapaza wadi ikiwa kuna kazi nyingine ambayo itahitaji kufanywa kwa wakati mwingine watakuwa na ule moyo ama na ile ari ya kweza kufanya kazi hiyo tena Manake wanajua baada ya mafanikio kuna kitu kizuri wataweza kukifanya Kitu kingine ni kueza kutambua mchango wa kila mani. Kumuka kwamba, wakati munafanya kitu kwa pamoja, kuna ile team na kila mtu kwenye team anatekpat ama anafanya kitu, tofauti, tofauti. Yobasi wakati mafanikio ya mefanya kuja ni vizuri kueza kusherehekea kila mtu na mchango ambao alieza kufanya pale. Yobasi hakuna mtu ambaye anaachwa nje ama hakuna mtu ambaye anakuwa left out. Yobasi inakuwa ni rahisi ule mtu ata wakati mwingine ama siku nyingine ambapo kutakuwa na project ama na kazi ambao inafanyika yule mtu ataeza kujitokeza na kueza kuwa pamoja na ile timu kwa sababu alieza kujiona kwamba yeye ni wathamani.

Ninapenda wanyama wa aina tofauti tofauti. Kumbuka kuna aina tofauti ya wanyama. Na baadhi ya wanyama ambao ninawapenda ni wanyama wa nyumbani ama wanyama wa shambani. Hawa wanyama ni kama mbuzi, ng'ombe, kuku, punda. Yani kuna wanyama ambao wanafugwa pale nyumbani hata kondoo. Pale nyumbani ambao ni wanyama wa mashambani. Hawa wanyama wana umuhimu mwingi sana maanayake. Wanaweza kutumika kama chakula kwa mfano kama ng'ombe ama mbuzi ama kuku inachinjwa pale kisha inaweza kutumika kama chakula yani nyama yake inatumika kama chakula wanyama wa shambani pia wanaweza tumika kwa kusaidia kazi kuna zile punda ambazo zinasaidia kubeba mzigo na kuna zile bulls ama zile oxen ambazo zinatumika kulima mashambani hiyo ni baadhi ya wanyama wa porini ama wanyama wa shambani ambao nina wapenda wanyama wa shambani pia wanaweza tumika kwenye biashara wakati ambapo unataka kuuza tuseme kama mbuzi, kama kondoo ama ng'ombe unafanya kwa biashara hivyo basi inakusaidia kuweza kupata pesa wanyama wengine ni wanyama wa pori kama simba, tembo, twiga, mwingi sana Maanayake wanatumika kwa utalii kumbuka kwamba wanyama ama watu tofauti tofauti wanatoka sahemu tofauti kuja kuweza kutazama mbuga kadhaa za wanyama ili kuweza kuona wanyama tofauti tofauti ambao hawako kwenye nchi zao hivyo basi wanaweza kuboost ule utalii na kuweza kupata ama kuleta revenue pale kwenye nchi ya kigeni. Kuna wanyama wa baharini kama samaki, kiboko, kuna kama mamba, yani wako wengi sana wanyama wa baharini kama samaki wanaweza kutumika kama chakula Samaki huwa mtamu sana, samaki anaweza akaliwa bure, ama kama stiu kutengeneza kitoeo ama pia anaweza akaliwa kwa ugali, yani hao wanyama wa baharini, wengi wao wanatumika kama chakula. Wanyama wa baharini pia wanatumika kwenye uchunguzi na mazingira. Watu ambao wanataka kufanya research, wanaenda pale baharini na kupata wale wanyama wa baharini, hivyo basi wanaweza kutumika kuweza kufanya research pale. Kuna wanyama wa mizigo kama farasi na ngamia. Hawa wanyama wanatumika kwenye usafiri. Kuna area ambazo tunasema kwamba ni desert ambapo. Gari haziwezi zika. Zika kaa. Na pia kuna wanyama hawawezi waka survive kule. Hivyobasi kuna wanyama wakibinafsi ambao wanatumika kwenye usafiri kwenye sehemu hizo kama farasi kama ngamia, kumbuka ngamia ni mnyama wa maajabu sana maanayake ngamia mwenyewe anajikiwekea maji kwenye ile nundu yake hivyobasi wale wanyama wa usafiri wanasaidia sana kwenye sehemu ambazo nikavu wanyama wengine ni wanyama waasili ambapo wanatumika kwenye mila wang'ombe wakimasai wale wang'ombe wakimasai wanatumika kuonyesha zile mila wamasai kwa mfano wanang'ombe nyingi sana hivyo basi wanatumika ama wanatumia hizo ng'ombe ama wale wanyama kuonyesha zile mila na tamaduni za kwao.

Tathimini za kazi, zina umuhimu mwingi sana. Ama ni kitu ambacho, mtu anaweza kujifunza nacho. A Kitu cha kwanza ni kwa, ni kwamba, tathimini za kazi zinaweza kuwa na wasiwa za kujim improve. Wakati una tathimini pale kazini, uko na ule wasiwasi. Je, nikifanya hii kitu. Kitaweza kutokea kwa jinsi ambavyo ninafaa. Nikifanya hiki kitu. Kitaweza kupendeza kweli. Nikifanya hiki kitu. Je, kitakuwa na kitu ambacho kita nisaidia nacho. Hivyo basi mtu anakuwa na wasiwasi mwingi sana, lakini hata hivyo unaweza kujiimprove na kuweza kuelewa ni kitu gani cha manufaa, na ni kitu gani si cha manufaa. Aa Kitu kingine, ni kwamba tathimini za kazi ni furusa ya kukiwa na tathimini pale una furusa ya kujua. Aa Kitu ambacho ni nakifanya nitapita? Ama ni kitu kinzuri? Ama ni kitu ambacho kita nisaidia?. Hivyo basi, unaweza kufikiria tena mara nyingine na kuweza kujuliza maswali ambayo yataweza kukusaidia pale kazini. Ah, kitu kingine ni kuwa, zinaweza kuwa na manufaa kama, utazitumia kujifunza. Tazmini za a kazi, zinaweza kuwa na manufaa mengi sana, lakini ni kama utatumia kujifunza kwa mfano, kuna kitu ambacho si kinzuri kimetendeka pale. Kam utachukua Hilo kosa, ama hiyo tathimini na kuweza a kuikubali na kuweza kusoma nayo inaeza kuwa ya manufaa mengi zaidi na inaeza a kusaidia kuwa na improvement kubwa sana pale kazini. Kitu kingine ni kwamba, a ni muhimu kuwa tayari na kufunguka kwa maoni. Yani najihisi na ama na na najihisi kwamba kuwa na tathimini pale kazini. Inasaidia mtu kuwa na maoni tofauti na kuweza kufunguka. Hii ina maanisha kwamba, uko tayari kuweza kufunzwa na watu wengine. Uko tayari kuweza kusikiza maoni ya watu wengine. Na kuweza kusikiza dimensions za watu wengine. Yani watu wanafikiria na ago gani?. Hivyo basi tathimini zinaweza kukusaidia uweze Ukasikiza maoni ya watu wingine. Na kuweza kuchukulia maoni ya watu wengine. In a positive way. A kitu kingine ni kwamba ni nafasi ya kujadiliana na Mwajiri rajio wakati unatathimini pale. Ikiwa unafurusa ya kupatana pengine na CEO. Ama na Director pale. Inakuwa ni rahisi sana kuweza kuzungumza. Na kuweza kujadiliana. Nima Nimatarajio gani?. Tunahitaji baada ya kufanya kazi ama. Baada ya mwezi ama. Baada ya mwaka kama moja.